Mimi hupenda kula mboga za kiswahili kama vile bamia, mbatata, sukuma, kabichi, viazi sababu mboga hizo nazipenda sana kwa mfano mchanganyiko uliopikwa wa bamia na batata mboga hizo ni tamu sana pia zikona virutubisho vya maana katika mwili pia mboga hizo unaeza kula na chakula chochote kwa mfano unaeza kula na chapati ukule kwa ugali, ukule kwa wali mboga hizo zatumika mahali popote.